Je, ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni, wakati wa utoto wangu ama utotoni mwangu, nilikuwa napenda sana kucheza. Michezo ndiyo ilikuwa kipau umbele kwangu, kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kwenda shule, kwa sababu nilikuwa sijui kusoma, nilikuwa bado nina umri mdogo. Kitendo hicho ambacho kilinifanya mimi au kilinipelekea mimi kupenda sana michezo. Sababu kuu ama sababu nyingine ambazo zinifanya mimi kupenda sana michezo. Ni kwamba katika mtaa nilio kuwa nakaa sikuwa peke yangu. Tulikuwa watoto wengi kitendo ambacho kinafanya watoto, kupendana, kukutana na kukaa pamoja kwa muda mrefu bila ugomvi wala bila vurugu ni michezo. Kwa hiyo tulijikuta tunapenda sana michezo mpaka pale wazazi watakapokuja kutuchukua. Au mpaka pale itakapo tokea shida inabidi urudi nyumbani. Na kwa bahati nzuri michezo hiyo niliyokuwa nikiipenda. Ilikuwa ni michezo mizuri. Michezo ambayo ilikuwa inadumisha afya. Mchezo ambayo ilikuwa inatufafana sisi tupendane. Tuonekane kama ndugu katika hiyo mchezo. Na vile vile pia ilikuwa ni michezo mizuri sana. Haikuwa na madhara yoyote makubwa kwenye afya wala kwenye akili zetu. Ifwatayo ni mifano ya michezo au michezo ambayo nilikuwa nikipenda sana kuicheza. Mchezo wa kwanza ni mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo nilio fundishwa na ndugu zangu kabla sijajua. Na hii ilisababisha na kuona mechi ama matukio ya kimchezo yaliokuwa yakifanyika balani ulaya. Na hapa hapa nchini Tanzania, hii ilisababisha mimi kupenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Na hivyo tukipata muda, tulikuwa tunatengeneza mpira yetu, na bahati nzuri mipira ambayo tulikuwa tunatengeneza ni mipira ya takataka ama plastiki. Tunafunga plastiki kwenye kamba, tunazisuka vizuli, inakuwa kama mpira. Ikisha kuwa kama mpira, tunaichukua tunacheza. Tulikuwa tukifurahia sana kucheza mchezo hiyo, ama kucheza mchezo huo wa mpila. Chuzo mwingine ulikuwa ni mchezo wakukimbizana. Mchezo huu, tukotunafanya wanawake kwa wanaume. Raha ya huu mchezo ni pale unapojua kukimbia ama unapokuwa na pumzi. Na mwanamuke ndio alikuwa na mkimbiza wanaume. Tukidai kwamba wanatukimbiza ndo tuwape hela. Na ukishikwa ama akikukamata, unampa fedha fedha hizo kwa kipindi hicho tulikuwa tunatumia majani ya miti. Kwa hiyo ili mwanamke awe tajiri kama mwanaume, lazima awe n mbio, ajitahidi kukimbia hadi kumshika mwanaume, na bahati nzuri baazi tulikuwa tunajifanya, ama tunajichelewesha ili tushikwe na tuweze kuwasaidia wanawake. Tukiamini kwamba, kila mwanaume ni tajiri. Basi tukua tunakaaa majani mengi sana mifukoni. Tunakanae mikononi ili ya takapanda kutukimbiza na kutukamata, tunampa majani hayo. Na sote tunafuraia. Mchezo mwingine ambao nikuwa na upenda sana. Ni mchezo wa kujenga. Tulikuwa tunajenga nyumba kutumia mchanga. Kwa hiyo tachukua mchanga. Tachukua na maji. Ama tachukua udongo. Tachukua na maji. Kama tachukua mchanga tutajengea chini pale pale lakini kama tachukua udongo itabidi tutufinyange na tuanze kutengeneza vitu kwa mfano natengeneza mbwa tingeneza gari la udongo gari hilo likikauka utaliendesha kwa raha sana hii ilikuwa inafanya mimi nipenda sana michezo hiyo na vile vile nikiwa mtoto nilikuwa napenda sa kukaa kutulia baada ya kucheza hila kimini nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kufanya mchezo. Kwa sababu michezo, ndo iliikuwa inatudumisha sisi, inafanya tupendane, inafanya tuishi kwa pamoja, kama watoto wa mtaa mmoja. Na hicho ndicho nikuwa nafanya sana.

Je, unafanya nini kwa mara nyingi zaidi wikendi? Zifuatazo ni sababu ama ni vitu ambavyo mimi huwa navifanya sana wikendi. Cha kwanza kabisa, wikendi kwangu mimi ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo naichukulia wikendi ama naiona wikendi kama muda wangu bora kabisa. Kwa kupumzisha akili, mwili na nafsi yangu. Hivo, siku ya wikendi, kama jumamosi na jumapili, asubuhi, nitajiandaa, nitafanya usafi, na kuweka mambo yote sawa nyumbani kwangu, ama katika chumba ninachoishi. Baada ya kufanya usafi huo, nitakunywa chai na baada tu ya kunywa chai, itabidi nifanye kazi ndogo ndogo ambazo itabidi nizifanye kwa sababu kazi sio ya kuwacha kazi ndio mwimili wa mafanikio ya kila mtu. Hivo mtu inabidi afanye kazi pale ambapo kazi ipo ama kazi itapatikana. Baada ya kufanya kazi hizo ndogo ndogo kwa mfano namalizia taarifa au namalizia kuweka mambo sawa. Hii inanisaidia mimi kuwa makini na kuona na kukumbuka vile nilivyokuwa navifanya na vile nitakavyovifanya na vile ninavyovifanya kwa muda mrefu. Kazi hizi zinaniongezea faida kwa sababu ni kazi za pembeni. Sio kazi ambazo ni kazi zangu za kila siku ama nimeajiriwa ajira ya muda mrefu. Kazi hizi ni ajira za muda, unafanya kazi kwa masaa, baada ya kukamilisha kazi hizo, utalipwa mshahara wako, ama posho yako, na mtakuwa mmefunga mkataba huo, baada ya kufanya kazi ndogo ndogo, mchana nikishatoka kula, ama mchana baada ya kula, itanibidi niende nikatembee nione fursa, ama niende kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Mchana huo kuanzia majira ya saa nane na nusu ama saa tisa nitaanza kutembea kwa sababu ndani ya wiki siku za kazi jumatatu mpaka ijumaa napatanga muda mgumu sana ama sipati muda kabisa wa kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Hivyo basi, jumamosi, kuanzia saa nane na nusu, mpaka saa kumi na mbili, ni siku, ama ni muda niliojiwekia mimi kwa ajili ya kutembelea ndugu, kuwasabai, kutengeneza marafiki, kwa sababu kwenye dunia hii ni ngumu sana kufanya kazi mtu mmoja, ama kufanya kazi pekee yako pekee yako. Ni vyema ukaungana na watu, mkafanya kazi na watu, mkachukua pamoja na mkaendelea wote kwa pamoja. Hii inanisaidia mimi sana ama zaidi. Kwa sababu unapoenda kutembelea watu, unapoendelea kujenga marafiki. Ndivo mnavozidi kujuana zaidi na kuna watu wana michongo mingi zaidi. Hawaitoi tu kwa sababu ya kujuana, sababu ya hamna ndugu. Hivo hiki kinasaidia mtu hata kukupatia michongo, kukupatia ushauri na watu wengi wana ushauri mzuri. Ila tu kuutoa ushauri huo kuenda kwa watu ni ngumu kiasi kwamba inabidi kwanza mjuane. Na mtakapozidi kujuana, utapewa huo ushauri. Kwa hii huwa inanisaidia sana mimi kuchangia mawazo ama kupokea mawazo kutoka kwa watu wanaofahamu kitu zaidi yangu. Baada ya hapo nitarudi nyumbani, baada ya kupata chakula cha jioni, itainibidi sasa nisome kwa masaa mawili. Nitasoma kwa sababu napenda sana kusoma na ili ujifunze lazima usome ama ufundishwe. Kitu ambacho kinanifanya mimi niwe mbele ya muda, nifanye vitu kutokana na teknolojia iliyopo, nifanyie kazi zile fursa nilizoziona. Na baada ya hapo jumapili mara nyingi ninafanya kazi zangu za kawaida. Nikiwa nyumbani na kupumzika. Jumapili hiyo nitaishi nyumbani tu. Nitashinda nyumbani nikifanya kazi za kawaida zinazoniingizia hela na kupumzika mpaka jioni. Hivo ndivo mimi navyofanya mara nyingi zaidi wikendi. Asanteni.

Je, unajifurahisha vipi wakati wa furaha. Suala hili ni suala zuri sana kwangu kwa sababu wakati wafuraha ni wakati mzuri kwa binadamu yoyote yule. Kwa maana wa furaha, ndio chanzo cha mtu kuwa na amani, ndio chanzo cha mtu kuondoa chuki, ndio chanzo cha mtu kuwa na uhuru wa nafsi. Japu kuwa watu wengi sana kwenye furaha huwa wanafanya mambo ya ajabu. Mimi kwenye furaha huwa sipendi sana kuahidi au ninapokua najifurahisha sipendi sana kuahidi. Kwa sababu zifuatazo nikisha kuwa na furaha chochote nitakacho kiongea nita hisi ama nitajua kiko sahihi kumbe kuna wakati mwingine na kuwa siko sahihi hii inanipelekea mimi kupoteza uhalisia wa kitu nitakacho kiongea. Labda unamuahidi mtu kwamba nitakuzawadia gari umenifuraisha sana leo. Kumbe unacho ongea hapo ni unatumia hisia. Baada kutumia akili ya kawaida sana kwenye kufanya maamuzi hayo. Hii inakupelekea wewe kuwa umeahidi uongo kwa sababu ya furaha ya muda. Hivo basi furaha hii huwa ina nifanya mimi nitumie sana akili na hata mtu akiniuliza kitu ama ikibidi nimuahidi kitu. Nitawambia nitakuwahidi baadaye ama baadaye unitafute. Kwa hivyo nikiwa najifurahisha napendanga sana kutulia kwa sababu chochote utakacho kiongea ndani ya furaha hua ni hisia na hisia haina nafasi kwenye sehemu za kutumia akili ama kazi za akili hii ina nipelekea mimi kupunguza uongo kuongeza uamenifu kwa watu kwa sababu unapufurahia na mtu na ukamuahidi uongo kwa sababu ya hisia zako atakuja kukuona wewe sio mtu mzuri wewe sio mtu mwema kwake hivyo na kupelekea wewe kupunguza thamani yako kwa ule mtu ama heshima yako kwa yule mtu. Vile vile pia nikiwa najifurahisha, napendanga sana sana kucheka. Kwa sababu kicheko na hisi ni kitu ambacho ni cha asili tuliichoumbiwa na mungu. Kwa yoyote atakayebana kicheko chake, kuna kitu anapunguza. Ama kuna sumu anaijenga mwilini. Kicheko kinapokuja ni vyema mtu akitoa, ni vyema mtu akacheka, ni vyema mtu akafurahia. Kama amefurahia hii inapelekea mimi kuwa na furaha zaidi ninapokuwa na jifurahisha. Kitu kingine ninapo kuwa na jifuraisha, napendanga sana kunywa kinyuwaji cha baridi. Kwa sababu vinyuwaji hivi, huanga vinafanya mimi ni jihisi amani sana, nisi jihisi mpweke wakati na jifuraisha. Kwa mfano, unawaza ukawa umekaa, unangalia kituko ama unangalia filamu ya vichekesho kwenye simu ama kwenye kompyuta, ama kwenye televisheni. Tukio hilo ama kitendo hichi kika kufanya wewe, ufurahie sana. Hivo ukiwa na kinywaji baridi pembeni nadhani utafurahia zaidi. Hii inapelekea mimi kupendea zaidi vinywaji vya baridi wakati nafanya majambo au nafanya jambo la kunifurahisha mimi na nafsi yangu. Bila shaka kicheko ama furaha ina faida mwilini kwa sababu inamfanya mtu aweze kuondoa ile sumu aliyojijengia kwa muda mrefu. Mtu anapokaa bila kufurahishwa, au mtu anapokaa bila kujifurahisha, kuna sumu ainajenga ya wakati na muda mrefu, na sumu hiyo, inaeza ika mletea madhara, au inaweza ika msababishia hasara katika utendaji wake wa kazi. Kwa mfano una weza uka kaa na chuki ya mtu ambayo haina sababu yaani ukawa unamchukia mtu bila sababu kitendo hiki kitakweza kufanya wewe uwe na roho mbaya sana. Kama hauto penda kufurahia. Lakini ukipenda sana kufurahia kitendo hicho kinaweza kija kuondoka tu chenyewe kwa mwili wako na ukawa miongoni ma watu wazuri sana. Iwe nipende kuambia watu kwamba ama nipende kuwashauri watu kwamba furaha ni chanzo cha maisha mazuri mtu yoyote anayefurahia hali yake ana maisha mazuri sana asanteni.

Je, unapenda chai au kahawa. Tunapo ongelea swala chai au kahawa kwa binadamu yoyote yule ni mazoea au ni malezi. Ili binadamu apende chai inabidi awe amelelewa kwenye maisha ya kunywa chai ama kupenda chai. Na ikibidi binadamu apende kahawa inabidi awe amelelewa kwenye maisha ya kupenda na kunywa kahawa. Tangu utotoni mwake ngoja niwape kisa kidogo cha kahawa. Uko chino kampuni ya kutengeneza kahawa iliona china, kuna soko, na japani. Hivyo, wakaamua kuwenda kufungua mga wao wa kahawa. Watu walikuwa hawa pendi kwa sababu hawaja zoea. Kilicho wafanya wao waingi kwenye soko hilo na kuuza kahawa kwa wingi. Waliamua kutumia mbinu ambayo iliwasaidia sana. Walitengeneza chokleti za kahawa kwa ajili ya watoto. Chokleti hiyo ikua na ladha ya kahawa. Kitu ambacho kilifanya watoto kukua na ile ladha kichwani na kuzoea ladha hiyo. Kwa muda mrefu, baada ya watoto hao kukua na vizazi hivo kukua, miaka ya hivi karibuni, zimefunguliwa ama imefunguliwa migahawa mingi hawa, mingi zaidi ya kahawa, kwa sababu watu wamesha zoea kahawa, na watu wanakunywa kahawa kwa sana. Tukihamia kwenye upande wangu mimi kati ya chai na kahawa, na penda sana chai, kwa sababu katika malezi yangu mimi ni muda mwingi sana nimekunywa chai kuliko kawa. Kahawa kini kitamaduni kwetu huku. Kahawa ni kinywaji ama kahawa inapenda sana kunyweka ama kunywewa na waze. Kitu ambacho tumesha jijengia kwamba ili unywe kahawa na labda uwe mzee ama uwe unaipenda tu. Kitendo hiki kime nipelekea mimi kuto kupenda sana kunywa kahawa kwa sababu ya malezi na mazoea. Kwa chai ni kitu ninachokipenda. Na chai vile vile hua nainywa wakati wa asubuhi, wakati wa kunywa chai na kunywa chai na vitafunio kama chapati, chai na mandazi, ama chai na chochote kile nitakachokua nimejipangia kunywa asubuhi. Lakini vile vile pia kuna chai za aina mbili ambazo hua nazipenda zaidi. Chai ya rangi na chai ya maziwa. Chai ya rangi inatokana na mmea wa chai. Ambao mmea huo unapandwa na kuvunwa na kukaushwa na unatumika kutengeneza chai kama ladha. Chai hii ya mmea wa chai, ni miongoni mwa chai nzuri sana ama zinaitwa chai za kijani. Manake ni kwamba zimetokana na huo mmea na ladha hiyo ni nzuri sana yenye kuvutia. Na chai hii ya rangi ni vyema ikawa na viungo vinavyo nukia kama mdalasini, karafu na mchai chai. Mimea hii inaongeza ladha na harufu nzuri zaidi kwenye chai. Maana unapokunywa chai yanye harufu nzuri, ndipo unapopata ladha nzuri ya chai na kuipenda chai hiyo. Vile vile pia chai ya maziwa nayo ni nzuri ikiwa na majani kidogo na sukari kidogo. Kwa sababu maziwa ya kiwa na sukari nyingi yana kera, yana chefua watu, hivo, napenda chai ya rangi na chai ya maziwa. Wakati wangu mwingi sana nakunywa chai ya maziwa ni muda wowote. Sababu naweza nikanywa chai ya maziwa, nikiwa nafanya kazi zangu kwenye kompyuta, ama nikiwa nimepumzika na hisi baridi, ama usiku kabla ya kula chakula cha usiku, sababu nakuta kuna baridi kidogo nakua nimekaa na kikombe cha chai ya maziwa, cha uvugu vugu. Inanipelekea mimi, kujihisi mwenye afya nzuri, kujihisi mwenye afya njema. Hivo nipende kwa shauri watu ya kwamba, chai na kahawa ni vitu ama ni vinywaji vinavo peana muda, ama vinavyo peana nafasi, hauwezi kanywa chai hap hapo na kahawa hapo hapo. Kwa chagua kilicho bora, kwa afya yako, kutokana mazoea.

Nje ni ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine tunavyo ongelea swala la ushauri kwangu lipo katika sekta nyingi sana. Kwenye sekta ya maisha, kwenye sekta ya fedha, kwenye sekta ya mahusiano na vile vile pia kwenye sekta ya dini. Kwa hio kwangu mimi ushauri nitakapo toa kuna sekta nyingi kwa hio nitaanza na sekta ambazo nina ushauri bora ama ninahisi kama nina ushauri mzuri kwenye jambo hilo. Sekta ya kwanza ni sekta ya maisha. Ushauri nitakao mpa mtu ambao utamjenga na kumsaidia ni kama ufuatavyo. Usiwai kumuamini mtu yoyote. Kwa sababu mtu yoyote au kitu chochote kikitokea kibaya kwako. Mshukiwa wakwanza ni mtu yoyote. Kwa juu uyu mtu unaemuamini wewe ukipata shida ambayo amesababisha mtu. Mtu wa kwanza kumshukia au kumshitaki ni huyo mtu uliekuwa unamuamini. Haijalishi ni nani. Kwa hio ni vyema usimuamini ili usije ukaumiza moyo wako na ukaumiza roho yako. Kwa sababu mara nyingi wabaya ni watu. Watu ndio wanaosabisha vitu viwe vibaya au mabaya ya kutoke. Hivyo unaeza ukahisi kama huyu mtu unampenda ama mnapendana kiasi cha wewe kumuamini lakini unakuja kukuta imani hiyo inavunjwa na sababu za ajabu zaidi. Ushauri mwingine ni kwamba mwana mpotevu atakapo ondoka kwako. Akirudi sio vyema kumpokea. Mara nyingi watu hawa huwaga wanarudi kwa kazi maalumu ya kuja kuchukua walicho kifuata. Haijarishi ni nini. Lakini mtu atakavyo ondoka na kurudi. Ni vyema uka achana naye. Hasa hasa kwenye mahusiano. Watu hawa wengi wanavyo kwenda wakirudi wanarudi kwa kazi maalum eitha ya kuchukua uhai wako ama vitu ulivyo kuwa navyo kwa hili kuepukana na shida ambazo sizo shida za msingi ili kuepukana na shida ambazo siyo shida nzuri ni kuepukana kabisa na mtu huyo kujitenga naye mbali jambo ambalo litakupelekea wewe au jambo ambalo takufanya wewe uwe na maisha mazuri jambo ambalo litakufanya wewe uwe unaishi vizuri na watu ni kuepukana na kutengana na huyo mtu kwa sababu mtu huyo. Hana mema, katika kichwa chake. Au hakutakii mema ushauri mwingine nitakao weza kumpa mtu. Ni kuhusu maswala ya fedha. Fedha ni kitu ambacho kipo ili kitafutwe. Kwa mtu asijekapenda sana kupata fedha nyingi kwa muda mmoja japo kuwa kila kitu kinaanza mdogo mdogo. Inabidi ajitengee misingi afanye kazi kwa bidii. Kazi hizo ndo zitakazo mpelekea yeye mafanikio. Swala hili linapelekea watu kufanya mambo ambayo ni ya ajabu ili wapata fedha nyingi kwa wakati mmoja. Kwa mfano, mtu anaamua kuwa mshirikina akiamini kwamba atapata fedha nyingi kwa wakati mmoja. Hii inampelekea yeye kupata shida sana, kupata taabu na kutokuwa na maisha mazuri. Kingine napelekea mtu kuwa na wivu, kuwa na chuki, kuwa na tamaa. Unapokuwa na maono ya mafanikio makubwa kwa wakati mdogo bila kujiandaa. Bila kuwa na mipango dhabiti. Hii inakupelekea wewe au inampelekea mtu kufanya mambo kwa mfano ujambazi. Mtu anaamua kuwa mwizi na utakapo kuwa mwizi kuwacha wizi ni kazi moja ngumu sana. Hii inaweza kumpelekea mtu kupeteza uhai kwa kuwawa, kupigwa na watu, kuchukiwa au hata kurogwa. Kingine nitakacho mshauri mtu ni kuhusu imani. Amini unapokuwa salama. Usiamini kitu kwa sababu watu wanakiamini. Tumia akili yako kuchagua imani, hasaa dini. Chagua dini itakao kufanya uwe na amani na ujihisi sehemu salama. Hiyo ndio dini bora kwako aSanti.